Mi ninapenda kufanya kazi nikiwa nyumbani asasa huu muda ndo huwanapenda sana kufanya kazi nikiwa nyumbani. Asasa zile kazi ambozo azinilazimu kuenda kazini. Kwa mfano kama nadiri na documents na taarifa mbali mbali na nyaraka mbali mbali. Inaeza ikawa raisi sana kwangu kuzichakata na kuzituma kiuepesi. Au labda nadiri ana barua pepe mbali mbali. Pia anaweza, nikaraisisha, nikapata hizo tarifa kimepe sana.

Nishai kujifunza kupiga gitaa, mala kathaa, kipindi niko shule ya sekondari, sehemu nipo huwanasoma, nilikua nasoma seminali, ambapo kuna wageni ulikuja kutoka nje ya nchi, wakatuletea seti nzima ya vifaa vyote ambavo vinatumika. Kuna gitaa, kuna trumpets, zililetwa, hayo. Nikawa na shauku moja wapo, na mimi siku moja niweze kupiga gitaa, japo ni ngumu inaitaji utulivu wa akili ila nishawai kujaribu kueza kuipiga hiyo gitaa. Na pia inafuraisha. Ukiwa unapiga ile gitaa inakuwa inapendeza na inafuraisha sana.

Napenda kujifunza historia, hasa hasa historia mbayo inahusia na nchi, kwa mfano kama nchi ya Tanzania. Natamani kujua nchi ya Tanzania jina lilitokea wapi, nani alitusaidia katika uhuru, nani alipigana vita vya wakoloni. Je, wakoloni waliondoka aje? Au ilikuwaje mpaka sasa hivi tuko hapa? Napenda sana kufuatilia hizo historia na napenda kujifunza sana kujua kwamba tumetoka wapi na tunaelekea wapi? Lakini pia historia sio tu kwenye nchi. Historia pia za makabila tumetokea wapi? Vyanzo ya makabila kabila kwa mfano kama kabila moja hapo la kimasai, litokea wapi? Wako wapi? Wamesambaa sehemu zipi? Na wanatumia duni gani? So napenda pia kujifunza kuzielewa. Lakini ukiachana na makabila pia napenda kujifunza historia ya familia pia kuna koo mbali mbali kwa mfano kama kwa wakwe wangu fulani ulianzia wapi? Nani alianzisha? Nani anaendeleza? Na ni vitu gani vinastahili vifuatwe? Na tumetokea wapi mpaka huku katokea familia kiujumla. Historia familia baba alikutana wapi na mama, ilikuwa aje mpaka sasa hivi tunaendelea. Hio ndio inatujenga na kusaidia kujua kwamba historia kwa kujifunza historia na kusaidia kupata kuwa mzalendo kwanza wa nchi, kabila na familia kiujumla na kusaidia kujua wapi familia imetokea mpaka sasa hivi. Unamna gani unaweza kujivunia familia yako, lakini pia inasaidia kujua makosa mbali mbali yanayofanyika na wapi wastahili kuyarudia pia inafundisha vitu kama hivi, huwa ni nzuri sana.

Barua pepe mara nyingi nazitumia kwa sababu ya kazini. Se mnaufanya kazi mara nyingi tunawasiliana njia moja ambao tunaitumia kwa kutumia iyo njia ya barua pepe. Barua pepe huwa ni kitu ambacho ni rasmi sana ambacho mara nyingi huwa tunatumia na taarifa zile ambazo niz muimu kwa taasis. Sasa kwa tunawatumia wakurugenzi, wakuu wa idara, lakini pia ata wafanyakazi wenzetu. Kwa iyo kwa siku, kama mimi naeza nkangoja au, nikapokea email zisizo pungua kama tatu. Ambao email ya kwanza labda ni ya kazi, mtu amemaliza muda wake wa kazi ananitumia ili na mimi niendeleza na majukumu. Lakini pia taarifa mbalimbali kutoka kwa kuu wangu wa idara, naeza pia kuzipokea hizo barua pepe kathaa. Lakini pia mimi pia huwa natuma barua pepe mbalimbali kwa viongozi wangu. Kwa mfano kama ripoti ya siku, uwa naituma, huwakisha kwamba wakuu wangu wa idara, lakini pia na wakulugenzi wanajua ni kitu gani kimefanyika leo na tumefikia wapi. Lakini kitu cha piri, barua pepe pia huwa naztuma sana kwa wafanya kazi wenzangu kuwaimiza katika majukum. Lakini pia wana watumia ripoti na watumia baadhi ya taarifa kupitia barua pepe kwa kuwakisha kwamba na wapa tarifa kuhusiana na ukaguzi. Mbali mbali tutakao kujaidi waweze kujiandavi zuri na kueza kueka tarifa zao zuri. Kwa hiyo kwa mara kwa mara napokea hizobaruwa pepe kilasi kwa ambazo za nisaidia katika kwa mawasiruna ya kazi ni asasa. Lakini pia maruwa pepe marachache sana nazitumia kwenye swala la kuomba kazi Najwa na tunafanya kazi lakini pia tunomba kazi semu nyingine kuhona na mnagani tunawesa kupata marisho zaidi. Kwa hiyo pia inatusaidia kwa kisha kwamba tunapata tarifa mbali mbali kwa watu tofautofauti na ipia tunareza kupata kazi semu ngini badala ya kutegemea kazi moja tunaeza kutumikia kazi mbili au tatu kwa wakati moja ambao hii nasaidia pia kuongeza kipato kwa familia kwa hii merindohu anazitumia mara hizo anazipokea au anazingoja mara kwa mara kwa kiche kwa mara pata hizo taarifa.